Napenda mahali pa kimya kwa sababu hunipa utulifu wa akili na kunisaindia kuzingatia vizuri ninachokifanya. Mazigira ya kimya hunifanya nijisikie nipo huru, nipunguze msongo wa mawazo na nifanye maamuzi kwa umakini zaidi. Pia mahali pa kimia unifanya nijihisi mwenye amani.